Mafanikio ya binafsi ninayo dhamini kazini ni kuona maendeleo katika ujuzi na maarifa, kutimiza malengo niliyo weka na kuwa na mchango chanya katika timu au shirika. Ninadhamini hali ya kujifunza kila siku, kutatua changamoto kwa ubunifu na kupata udhibitishi kuwa kazi yangu inaathiri wengine kwa njia nzuri. Pia, kujenga mahusiano mazuri ya ka kikazi na kuheshimiwa kwa maadili yangu ya kazi ni mafanikio ninayo jivunia. Mafanikio haya hunipa motisha kuendelea kujitahidi na kuwa bora zaidi kila siku.